Ndio, mimi napenda kutembea msituni, kwani kutembea msituni, huwa unajieka ile hali ya kuwa karibu na miti, kwani miti pia ni uhai na inaingiana vizuri na binadamu, pia na kuenda msituni kwa sababu kuona wanyama, kula matunda msituni ni tamu sana, asanti sana.

Kwa mara nyingi, mtu mwenye nacheza naye, mara nyingi sana ni kijana wangu, anaitwa baraka. Huwa tunacheza naye kwa nyumba, kwa njia tukitembea, tukienda kujivijali, huko kwenye nacheza nacheza mpira sana, tacheza mchezo ya kujificha na kuangaliana. Asanti.